Naam, mimi napenda asali sana. Asali ni tamu na napenda kuila sana. Mama yangu hufanya kazi na nyuki na huwa anatuletea asali nyingi sana. Kwa hivyo tangu utotoni nimezoea kula asali kwa wingi na utamu wake huwa unanipendeza mno. Ndiyo maana napenda asali sana.

Wiki yangu huanza kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa wiki hizo siku tano, mimi hurauka asubuhi ya macheo. Hurauka hapo karibu saa kumi na mbili asubuhi najitayarisha nakunywa staftahi najipanga naenda kazini nitarudi jioni hapo saa kumi na mbili jioni. Nije nijitayarishe nile mlo wangu kisha niende kulala. Jumapili na Jumamosi ni siku zangu za kupumzika. Kwa hivyo huwa sifanyi chochote hiyo siku.

Mimi hupenda filamu za vita kuona watu wakipigana, wakitumia bunduki na marisasi. Haswa sana filamu za Kichina kuona ujuzi wao wa vita wanavyo pigana na watu wengine. Mara kuona mtu moja akipiga watu wengi. Filamu kama hizo za vita ndizo napenda kuona. Hua zinanijaza sana na ningependa pia mimi kujua kupigana.

Napenda mkate wa festive, huu mkate mweupe sana na upenda kwa sababu una utamu mwingi na latha yake ni tamu sana unapo unapo kula mkate huo na chai ama unapo ipaka blue band ama jam mkate huo ni mtamu sana.

Naam mimi napenda kujifunza historia, napenda kujua kuhusu mambo yalivyofanyika, jinsi mambo yalifanyika ubinadamu ulikuja kuwa ili tuweze kuishi maisha tunayo sasa. Jinsi tulivyo pata uhuru wetu kutoka kwa koloni, tulivyopigania uhuru wetu na maumau, watu walioaga dunia na waliotujengea nchi yetu ya Kenya ilivyo sasa.

Mimi napendelea suruali kwa vijana na sketi kwa wasichana hiyo inaonyesha adabu na pia heshima kwa watu wote navyopenda. So kwa hivyo siwezi penda kuona kijana akiwa amevaa sketi hiyo haileti amani wala haina haionyeshi picha nzuri sana.

Naam mimi huvaa saa. Kuna saa nilipewa na rafiki yangu kama zawadi na ninaipenda sana. Naiva kwa mkono. Huwa inanisaidia kujua wakati. Inanisaidia niwe na joku kuweza kumanage masaa zangu vizuri sana. Nisiwe na poteza wakati kwa vitu vinavyo havisaidii ama havifai. So napenda kuvaa saa sana.

Mimi napenda soda, soda ya Fanta naipenda sana. Napenda latha yake kwanza inavyo flavor mingi sana kama strawberry, blackcurrant, passion. Napenda soda ya Fanta na naipenda tangu utotoni. Huwa nanywa karibu kila wiki sezi kosa kunywa at least mara moja naam.

Mimi husherehekea mwaka mpya na marafiki zangu. Huwa tunatoka nyumbani saa tatu usiku. Tunasema tunaenda wapi? Tunasema tunataka kuenda sherehe. Tunaenda kutafuta kunako watu wengi, wanaopia jivinjari na kujienjoy wao wenyewe. Na sisi pia tunajiunga nao. Ndiyo ikifika masaa za saa sita usiku tuko hapo tayari kuvuka mwaka mpya kwa mbwembwe na sherehe.

Wikendi huwa siku yangu ya kutulia lakini siku nyingine mimi huenda kwa shughuli kadhaa na marafiki. Iwe ni kwenda kupanda milima za ngong ama kuendesha baiskeli huko juja. Hiyo mimi hufanya sana sana Jumamosi. Jumapili ni siku ya kwenda kanisani kuabudu na kutulia. Alafu kisha nirudi nyumbani na wazazi na familia yote.

Kila asubui ni napoamka kitu cha kwanza la kufanya ni kuosha uso. Kisha naenda naoga na jitaya na inshua ni meosha joto yote nilianiliyokuwa na yo usiku. Naosha meno yangu. Naenda na pata staftahi. Halafu niseme sasa siku imeanza vyema sasa.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James nampendea kwa sababu yeye ni mrefu sana na pia anavyojua kuhandle hiyo mpira skill zake ni mzuri sana. Akizirusha hizo three pointer na two pointers zinaenda zinagonga ndipo vyema zinaingia katika kikapu yenyewe na yeye huwakilisha vyema sana michezoni yake na anafanya vizuri.

Ile wakati wenzangu wapo chini ama wana mambo yanawasumbua, kuwatia moyo mimi huenda kupatana nao kuwaongelesha, kuwachekesha ili waache kufikiria mambo yanayowapea stress na wana kaa nao nawezashinda siku yote nao tukicheza, tukipiga stori kuhusu mambo mingi ili kutoa akili yao kutoka kwa yanayo ya.

Kinachonifanya nicheke siku hizi labda ni rafiki yangu fanya kitu ya ujinga ama dada yangu pia kunisumbua na kufanya kitu ya ujinga. Lakini kitu mi huwa wanapenda kuona sana. Inichekeshe ni filamu za komedi. Kuona wanasarakasi wakifanya vituko hapo mi hu nichekesha sana.

Mimi huwa sipendi sana kusubiri kwenye mstari. Kwanza hasa ikiwa ya vitu muhimu kama chakula ama kununua kitu huwa sipendi sana kusuburi mstari kungojea katikati ya watu ingine, watu wengine wakiendelea kufanya vitu zao na pace yao. Huwa hainibambi at all, kabisa kabisa hainipendezi huwa nasikia nikama nawashwa ninaposimama.

Ninachofanya ili kujitunza kwanza kwanza ni hali usafi, kuoga, kuensure nimesawa, chakula ni nayokula na naensure nimekula chakula chema na kingi sana na tena pia kusikiza muziki kwa sababu unasikia nitulize ya nisaidia kufikiria vyema yanifanya niwe chonjo na rada kwa kitu chochote kinachofanyika.

Haya mimi huishi mwiki na tunaishi kwa nyumba yetu yenye mzazi ama wazazi walijijengea. Kwa hivyo hatuna hatusumbwani na watu wegine kama tenants. So tunaishi kwa compound letu, jumba letu kwenye sasa tuna compound, tuna kashamba kadogo, tumepanda tuvitu tudogo kama miovakado mahindi.

Mimi sipendi chakula cha haraka. Napenda chakula na chakulo kwa pole pole na utaratibu. Wanavyo sema haraka haraka haina baraka baraka. Pole pole ndio mwendo. Napenda kusikia chakule ikiteremuka. Pole pole bila haraka nikila nikitafuna ili nieze kusikia utamu ulio po ndani ya chakula yenyewe. Ndiyo maan ndomaana napenda chakula ya pole pole.

La hasha, mimi siku hizi sisomi gazeti. Sidhani hadi kuna wakati nimejipata nimesoma gazeti lolote. Kwa sababu naona gazeti inakaa kuwa ya wazee, wazee. Unless ni zile wakati kuna kitu cha maana sana. Kimetokea kama mimi kujipata gazetini. Lakini sana sana mimi hutumia rununu kupata news.